Ninapohitaji kufanya wasilisho huwa najihisi mchanganyiko wa msisimko na hofu kubwa. Msisimko kwa sababu ni fursa ya kuonyesha kile ulichojifunza na kuwasilisha mawazo yako kwa wengine. Hofu kidogo inakuja kutokana na kutojua jinsi watu watakavyopokea au hata hofu ya kusema maneno yasiyo sahihi. Lakini mara nyingi baada ya kuwasilisha najisikia kuridhika na kujiamini zaidi ni kama mafanikio kidogo ya kibinafsi.